Nyeupe ni rangi isio na rangi nyingine ndani yake. Inahusiana na usafi, nuru na utulivu. Rangi nyeupe hutumika kwenye mavazi, nyumba na vitu vingine. Mara nyingi pia huashiria amani na mwanzo mpia.

Nisaidie ni ombi la msaada kutoka kwa mtu mwingine. Humaanisha mtu anahitaji msaada kufanya jambo fulani. Hutumika kwa heshima au kuomba kwa ukarimu.

Soko ni mahali ambapo watu wanauzia na kununua bidhaa au huduma. Hutumika pia kama sehemu ya mikutano ya kijamii au biashara. Soko linaweza kuwa la jadi au la kisasa kama maduka makubwa.

Mke ni mwanamke aliolewa na kuanzisha ndoa na mwanaume. Utumika katika familia kuonyesha uhusiano wa kifamilia. Mke hutoa upendo msaada na kushirikiana katika maisha ya kila siku. Mwanaume na wanawake wanaheshimu mke kwa familia na upendo.

Skrini ni uso wakifaa kinachoonyesha picha, maandiko au video. Hutumika kwenye simu, kompyuta, televishini au mashine mbalimbali. Skrini husaidia kuona taarifa na kuingiliana na programu.

Mvua ni maji ya nayo. Nyesha kutoka angani chini ya umbe wa wingu. Hutumika kwa mmea, wanyama na binadamu kuendelesha kuishi. Mvua inaweza kuwanye pesi au kubwa kulingana na hali ya hewa.

Uchambuzi nikitendo cha kuangalia kwa makini taarifa au data, utumika kuelewa maana, muundo au matokeo ya jambo fulani, uchambuzi husaidia kufanya maamuzi sahihi au kubaina, kubaini tatizo.

Lengo ni matokeo au chombo kina chokusudiwa kufanikisha jambo fulani, hutumika kuelekeza juhudi na kupanga hatua za kufanya kazi. Lengo hutoa mwongozo na motisha kwa mtu au kikundi. Mfano lengolangu ni kufaulu mtihani wa mwisho.

Nadra ni kitambulisho rasmi cha mtu kina chotolewa na serikali, utumika kuthibitisha umri, uraia au jina la mtu. Nadra ni muhimu kwa huduma za kisheria, benki na usafirishaji.

Faida ni matokeo chanya yanayopatikana kutokana na jambo au biashara. Utumika kukuelezea ongezeko la pesa ufanisi au manufaa mengine. Faida usaidia kustawisha mtu, biashara au jamii.